Napendelea kuwasiliana na watu kwa maandishi. Hasa pale ninapotaka kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa uwazi. Maandishi hunipa nafasi ya kufikiri kwanza kabla ya kujibu. Hivyo, husaidia kuepuka mkanganyiko au kusema kitu kwa pupa. Pia hunifanya nijisikie huru kueleza hisia na mawazo yangu kwa kina zaidi. Hata hivyo, mawasiliano ya ana kwa ana nayo ni muhimu sana kwangu. Ni napokuwa na watu ni naowaamini napenda kuzungumza uso kwa uso kwa sababu huniruhusu kuona hisia, sauti na lugha ya mwili. Hii huimarisha uelewano na kujenga ukaribu zaidi, kwa ujumla napendelea maandishi kwa mawasiliano ya kila na ya kufikirika na mazungumzo ya moja kwa moja kwa mahusiano ya karibu na maelewano ya haraka.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Ingawa sifanyi hivyo kila wakati. Michezo ya video hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kuondoa mawazo ya kazi au majukumu mengine. Ninapocheza huhisi kama ninaingia kwenye dunia nyingine yenye changamoto, burudani na ubunifu. Napenda zaidi michezo inayohitaji kufikiri, kupanga mikakati au kushirikiana na wengine. Aina hizi za michezo hunifanya nijifunze uvumilivu, kufanya maamuzi kwa haraka na wakati mwingine kushirikiana na marafiki. Pia hufurahia michezo ya burudani isiyo na presha kubwa kwa ajili ya kujiliwaza tu.